Hivi hua napenda mahali patulivu mahali penye kuna ukimya. Sijapenda kelele juu. Sijapenda kelele mimi. Juu wakati mwingi huwa napenda kusoma. Na wakati ninasoma sipendi kelele, napenda kumakinika. Katika kila kitu nina chokifanya bila kelele mingi.

Huwa napenda kushughulikia wateja kwa furaha kwa sababu wakati unahudumia mteja kwa furaha na ukiwa mpokevu wanahisi kwamba wanapendwa na wanakuwa na ile hamu ya kurudi ili washughulikie ama kurudi ili wanunue kitu kutoka kwako ama kurudi wakutembelee ama wakusalimie. Ile kuhisi furaha na kuhisi kuthaminiwa sasa huwa napenda kushughulikia wateja. Kwa kuwa thamini na kuwapa heshima. Wakati tunazungumza, wakati tunaamua kila ambacho anakitaka, wakati tunaongelea mambo ya bei, ya vitu, ama vifaa, na vitu.

Mimi kinywaji ambacho nakipenda sana ni chai. Naeza kukaa siku nzima kwa kunywa chai tu bila kula kitu kingine na huwa nahisi tu niko sawa. Na pia naikumbuka wakati wakati nilikunywa kwanza. Siwezi kumbuka sana ju. Chai nimeanza kutumia nikiwa mdogo, nimelelewa nayo, nimeishi, nimezoea. Huwa napenda sana kukunywa chai wakati wa asubuhi na wakati wa jioni kabla ya kulala. Hiyo ndio inakuwanga kama ni kila siku asubuhi na jioni kabla ya kulala. Huwa nahisi vizuri sana nikinywa chai na hata baada ya kunywa chai. Ndio maana naipenda na huwa naitumia.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mengi sana kwa sababu, mimi napenda sana kujua vitu vipya, napenda sana kusoma, napenda sana kupata mafunzo kila wakati, ju hakuna mtu ambaye ako kamili, anayeweza kufanya kila kitu kwa ukamilivu. Hasa huwa napenda sana kupata mafunzo katika kazi zangu, katika mambo ya biashara, katika mambo ya mitandaoni na mambo mengine yote. Huw anapenda sana kujifunza na kutafuta mafunzo kila wakati, kila ninapohudumia wateja, kila ninaposhugulikia mtu ama wakati tunashirikiana katika kazi mbali mbali. Huanapenda kupata mafunzo.

Hapo ndipo umegonga ndipo. Kazi ya nyumbani ambayo naichukia kabisa. Kazi ya kuosha vyombo, kazi ya kufua naichukia sana kazi ya kufua na kuosha vyombo naweza kaa, siku nzima nikinywa chai juu naogopa kuosha vyombo au baada ya kupika. Pia, naweza va ngu o moja kwa siku mingi, juu sijapenda kufua na nguo moja kama siku tatu. Nikiwa kwa nyumba, siendi matembezi, siendi popote. Inanisaidia sana kushughulikia hayo mambo. Na mimi napata kuwa na nguo chache ya kufua, vyombo vichache ya kuosha asa haninipei kazi ngumu sana, ikifika wakati wa kufanya usafi.

Naam huwa naweka picha zangu mitandaoni. Na kwa mara nyingi huwa nazitumia kueleza watu kuhusu biashara ninayo ifanya. Kusababu biashara zangu ni biashara za kitandaoni. Ni biashara za kufanya mitandaoni. Asa lazima niweki picha yangu ili watu waamini kua ni mimi na pia wakuje kuamini kile ambacho nakifanya na vile ambavyo na.

Neno siri langu huwa naliweka salama kwa kuzisevu kwenye simu. Kuna mahali ambapo naziweka na hakuna mtu ambaye anaweza zifikia. Pia huwa naviandika kwa kuna kitabu changu ambacho natumia kuandika. Neno zangu za siri zote. Halafu naziweka katika kabati, kuna kiji kabati, kando ya kitanda. Ambayo kiko na kufuli nikisha viandika hapo naweza katika kabati yangu na kufuli, halafu kuna jinsi ambavyo navyoandika na viandika jinsi ambavyo hakuna mtu anayeweza kufiria na kujijazia kwamba huyu anamaanisha hili anamaanisha ni vigumu sana huwa na viandika vile ambavyo mimi ndio navielewa.

Marafiki wapya huwa napenda sana kushirikiana nao, kwa kuwa wengi wa marafiki wapya unapata wanakuwa na fikra tofauti, kuhusu biashara, kuhusu mambo wanayoyafanya. Sasa huwa napenda kutangamana nao ili kujua wanaloliwaza, mambo wanayoshughulikia, vitu wanaovifanya. Ili nami pia niweze kuimarika kwa fikra na pia niweze kujua mengi kuhusu mambo wanayoyashugulikia wenyewe.

Kitu ambacho nakifanya ili kupunguza matumizi ya plastiki. Kwanza naanza na vyombo vyangu vya nyumbani kama vikombe sahani huwa napenda sana kutumia vikombe vya chuma. Vile vile sahani pia ama vile vya udongo nanunua sahani ya udongo na vikombe vya udongo. Hapo pia hua inasaidia kupunguza matumizi ya plastiki. Pia wakati mwingi sijapenda kununua vitu kutumia plastiki ama karatasi kama plastiki hua natumia karatasi ambayo kinaweza raruka huwa inasaidia sana juu hua pia navitumia kuwasha moto, viki vikichomwa inakuwa jivu sasa hiyo matumizi ya plastiki inakuwa imepungua.

Kushambulia tatizo kazini, huwa inataka umakini sana. Kwangu mimi tatizo linapotokea kazini. Lazima nijue kiini cha tatizo ni nini? Ni nini kinasababisha tatizo? Ndio nifike mahali ambapo naweza amua. Ni vipi naweza lishugulikia? Ni vipi naweza litatua? Ili lisije likatokea tena. Unajua wakati mwingine, unaweza shambulia tatizo bila kujua kiini ni nini. Unaweza shambulia ukadhani umeikamilisha umeimaliza. Halafu, baada ya muda mchache, tatizo lile lile linatokea tena. Hasa lazima ni jue kwanza. Ni nini chanzo cha tatizo hili na nivipi tunaweza itatua. Kama watu kwenye ofisi, sio mimi kivyangu. Nakini kama nitatizo ya ofisi ni lazima tu itatue wote. Kama ni tatizo langu mwenye, lazima nitafute jinsi ya kulitatua jinsi ya kuwakikisha kuamba halitawaikuja kutokea tena wakati mwingine kwangu. Ama kwa mwingine haku kazi.